Rangi ambayo ninayoipenda zaidi na ambayo ninaiona ni rangi ya udurungi ambao naweza kuona ata kwa wakati popote natembeapo naweza kwa.

Kumbukumbu la kutisha ni jambo ambalo linanikumbusha mambo mengi ya utotoni jambo ya kutishiwa kuhamishwa mahali tunaishi ilikatisha dhaana na kuogopa.

Eee, jinsi ambavyo ninaeza kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Eee, ni kwa kuwaita marafiki, tusherekee pamoja na bada ni kutembea, kwa kutazama ama kuangalia wanyama.

Zawadi nzuri ambayo nimewai pokea maishani mwangu. Ni zawadi ya rununu. Nilipopewa ama nilipo hitimu katika kidato cha nne. Nikafuzu vizuri, nikatibithiwa ama nikapewa.

Eee, asanti kwa kuuliza ili swali la rafiki yangu wa karibu rafiki yangu wakaribu ni mwanafunzi kama mimi. Tunashiriki kwa kusoma pamoja, kusaidiana kwa masomo, na kujadiliana vile maisha itakuwa baada masomo.

Asanti asanti kwa hili swali kuuliza kuhusu ama wakati ambapo ninapenda kuenda madukani. Kwangu na penda kwenda dukani wakati wa jioni kununua mahitaji ambazo ni tasitumia baada ya kutoka.

Haya asante sana kuuliza hili kwa mara nyingi chakula kipya utapata watu wengine, kama watashikana, utapata wanatapika, wanakuwa wagonjwa kwa chakula mpya. Kwangu huwa najifunza kujaribu vyakula vya aina mingi iki vipya ndo niweze kujaribu ugumu wa mwili wangu.

Asante kwa kuuliza. Ya swali hili la chakula cha kigeni. Ambacho nimewahi kujaribu. Asante, nimewahi kujaribu chakula cha wa hindi. Ambacho hakikunipendeza.

Asanti asanti kwa kuuliza kama wakati kuuliza hili swali, la msaara nikiwa kazini, kitu nafanya nikiwa kazini nikule kujieleza kwa ungumu ambao umenipata na baadaye kuomba usaidizi ama msaada.

Asante kuuliza hili swali la mtaa wangu katika mtaa wangu kuna vitu mingi za kupendeza na zinapendeza kulingana na mtu kwangu huwa napendezwa na utalii ambao umo huko ikiwa ni ya wanyama

Asanti asanti sana kwa kuuliza hili swali la viatu ambavyo nina zipenda. Kama vile nilitangulia kusema mimi ni mwanafunzi, kwa kawaida napenda viatu za rangi kama inavyo hitajika kwa wanafyo.

Asante sana, niko na furaha kuulizwa swali kama hiki, maana kujifunza kupiga gita, nimejaribu, nimejifunza na napenda sana kujifunza tena, tena saidi.

Asanti, asante sana kwa kuuliza hilo swali la ukaribisho kama nilivyosema awali kwamba ni mimi ni mwanafunzi. Wafanyi kazi wapya katika kitengo changu ni wanafunzi wenzangu ambao wanajiunga mara ya kwanza. Kuwakaribisha tu, nawakaribisha kwa kuwaelekeza vile vile inavyo hitajika kufanywa kazi kwa kitengo chetu na kuwaelekeza pia kinacho stahili.

Asante kwa kuuliza hili swali, vitabu vingi, kimeandikwa, navimeandikwa kwa ajili ya kusomo, na zingine zinatia, zingine si ni sasa kutoa tu story. Kitabu ninachokipenda kilichoandikwa kinaitwa kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Kinasema Come out of your comfort zone.

Asanti kwa kuuliza hili swali la kufanya nini wakati jua kali. Ikiwa nua ni kali wakati mwingine inafanya mtu kuumwa na kichwa na ili kujiepusha nayo wakati wa jua kali, huwa napumzika kwenye kivuli, ama kuingia kwa nyumba, ama kwa darasa.

Santi kwa kuniuliza ili swali la kupenda mkate wa aina gani. Kwangu napenda mkate wa aina ya United ambayo iko na colour ya manjano inakuanga tamu kwa.

Asanti kwa hili swali la mawasiliano. Kuwasiliana ni jambo nzuri na linaleta uhusiano mwema. Tunawasiliana na watu kupitia njia ya mtandaoni, kupitia njia ya maongezi uso kwa uso.